Hapana sijakuwelewa michezo ya ubao ndio ipoje au ndio michezo ya bao kama ni hiyo michezo ya bao ya kutumia kete sijui ya kwenye vishimo hapana mi ile michezo siwezi na siipendi kusema ukweli. Naonaga pia wanacheza wanaume zaidi kuliko wanawake lakini siwezi.

Nikiwa na mgogoro na mtu kwanza huwa nakaa kimya, sianzi kumsimanga, kumsemea kwa watu huwa nakaa kimya. Najuiliza je huu mgogoro umesababishwa na mimi au yeye. Kama umesababishwa na mimi, ndiyo chanzo, huwa naenda naomba msamaha. Kama umesababishwa na yeye, huwa nampa muda wa kuomba msamaha. Asiponiomba msamaha, inategemea na kama ni mgogoro unaweza kumalizika mimi na juhudi tu naomba msamaha. Kama ni mgogoro ambao, huwa naomba Mungu kwa kweli huwa nawacha.

Mafunzo ambayo ningeweza kupenda kuyapata kazini ni jamani mafunzo ya AI training napenda niyapate zaidi na jinsi ya kuyatumia kune kupata kazi up work ya haya mafunzo nayapenda sana na natamani kuzidi kujifunza zaidi na zaidi.

Napata habari kupitia majirani zangu kupitia watu wangu wa karibu kupitia ndugu zangu na kupitia kwenye mitandao ya kijamii, tukiwa tunazungumza, tukiwa tununu mahitaji, tunanunua gengeni, unambiwa jamani, umesikia hivi. Umesikia fulani amepigwa, umesikia fulani kaachika, umesikia fulani kaolewa ndio na kwenye mitandao hivyo hivyo jamani kazi mpya ndio hivyo nakozipata hizo habari.

Napenda kuhusu shirika langu napenda yafuatayo kwanza kazi zake zinaeleweka kila mtu anajua wajibu wake ni nini na anatakiwa adelive kwa namna gani kwa kiasi gani na alipwe kiasi gani alapu pia kitu kingine, shirika langu linalipa kwa wakati alicheleweshi mtu, wala halimsumbui mtu. Hicho pia napenda sana kuhusu shirika langu.

Habari mtandaoni nasoma kwa kupitia. Mitandao ya Instagram, nasoma kwa kupitia. Mitandao ya LinkedIn, napenda na kusoma kwa kupitia. Mitandao wa Facebook pia, napenda kusoma kwa kupitia. Mitandao wa TikTok. Iyo ndo, izo ndo sehemu ambazo nasomea. Habari za mitandaoni.

Ndiyo, napenda kusikiza redio wa sasa kipindi cha muziki na huwa najisikia raha sana jamani. Kwa sababu, ule diyo wakuta ina kuna mda ina play vitu ambavu, unaona kabisa yandibi ina kufuraisha. Ndiyo, napenda kusikiliza redio kuna muda, kusikisha machuwa yangu kwa television, hivyo nasikiza tu radio.

Maktabani naenda mara chache sana kwa sababu vitu navyovihitaja asilimia kubwa. Navipata kwenye simu yangu, navipata kwenye mitandao, navipata huku kwa watu. Ambao naweza nikawa uliza. Kwa maktaba, sikumbuki yaani kwa mwaka. Naweza nikaenda mara moja au mwaka unaweza ukaisha sijaenda kabisa kusema kweli. Namaliza mwaka.

Chumba changu ni cha kawaida, sio kikubwa sana, sio kidogo sana, lakini nina kitanda, kitanda nacho, cha ukubwa watano kwa sita, kitanda hicho, kinaacha pia nafasi ya kueka, kikabati cha viatu na mikoba, pia kinaacha nafasi ya kabati na nguo, pia kinaacha nafasi ya kabati la viombo.

Napenda mikutano ya online. Tuifanya tu online kupitia zoom au google miti. Jamani hiyo mikutano wanapenda nasikiliza kwa makini na nakua makini kuteki noti. Ya hiyo ndo mikutano ninayoipenda jamani, sio mikutano mengine yoyote.

Siku yangu ya kuzaliwa, namshukuru Mungu kwa kuona mwaka mwingine na kwa kunipa nafasi nyingine. Baada ya hapo, napenda kukata keki. Nikikata keki, keki yangu ambayo haijapambwa haina mafuta, sukari ama nini nini, keki yangu nzuri. Napanga mipango inayofatia. Nikiwa na hela naenda kutembea kwa mmoja na mwanangu sehemu tulivu sana.

Kiongozi mzuri ni ule kiongozi ya anayetanguliza haki zaidi mbele, ambaye ni mwadilifu kwa wananchi wake, ambaye ni mwaminifu, hata tanguliza pesa wala hata tanguliza lushwa mbele yake. Kiongozi mzuri ni ule kiongozi ambaye anajali maendeleo zaidi kuliko kitu chochote kile.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kukifanya. Ni kumsaidia ndugu yangu kumlipia dala kipindi hicho mimi nilikuwa napokea bumu. Lakini yeye alikuwa anasoma bila mkopo. Yeye alikuwanga za diploma na walikuwa hawapewi mkopo. Akanitafuta akaniambia ana shida la hela. Hataingia kwenye mtihani. Nikamtumia laki moja na elfu ishirini nakumbuka. Hichu ni kitendo cha wema ambacho huwa nakikumbuka. Najihisi kama ni shujaa nilichangia msaada wowote kwenye safari ya mtu.